Ndiyo niliwahi kufanya kazi ya kujitolea nilishiriki kwenye shughuli za kusaidia jamii kama kusafisha mazingira na kusaidia watoto katika kituo cha jamii kupitia kazi hii nilijifunza umuhimu wa kuwasaidia wengine bila kutarajia malipo na pia nilipata nafasi ya kujenga ujuzi wa mawasiliano na kazi kwa ushirikiano uzoefu huu ulinionyesha kuwa kujitolea kunaleta mabadiliko na kujenga moyo wa uwajibikaji katika jamii.

Jee unatumia teknolojia ya sauti. Ndiyo natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Napenda kuitumia kwa sababu inanirahisishia kazi kama kutafuta taarifa bila kuandika kutuma ujumbe wa sauti. Au kuendesha vifaa kama simu na speaker kwa kutoa amri za sauti. Teknolojia hii hunisaidia kufanya mambo kwa haraka na bila usumbufu. Hasa wakati mikono yangu imejaa. Pia naamini inafanya mawasiliano kuwa rahisi zaidi. Na inaboresha ufanisi wa kazi za kila siku.

Uzoefu wa kushangaza niliowai kupata ni wakati nilishiriki kwenye tukio la kijamii ili kusaidia watu wanaohitaji. Nilishangazwa kuona jinsi kitu kidogo kama kutoa muda wangu au kusaidia kupakia vifaa vinavyokuwa vinagawiwa kwa familia mbalimbali. Kiliwafanya watu wajisikie vizuri. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kushuhudia furaha ya mtu kutokana na msaada mdogo tu. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa hata jambo ndogo linaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine. Ndiyo maana niliukumbuka kama tukio la kushangaza maishani mwangu.